Napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kila nikiona chakula ambacho sijawahi kula, moyo wangu hufurahi mara moja. Iwe ni sahani ya Kihindi yenye viungo vikali, sushi ya Kijapani au hata chapati za kislovenia zilizo na nyama na mboga za kipekee.

Mafanikio ninayojivunia kazini ni machache lakini ya maana kwangu. Mwaka jana niliongoza mradi wakuunda tovuti mpya ya kampuni yetu na baada ya miezi mitatu tu idadi ya wateja wetu mtandaoni iliongezeka kwa asilimia arubaini. Pia nilipandishwa cheo kuwa msimamizi wa timu ndogo na sasa ninaongoza watu watano. Kwa hivyo.

Ili kujitunza, najaribu kufanya mambo machache ya kila siku yanayonifaa kimwili na kiakili. Kila asubuhi nafanya mazoezi kidogo kama kutembea kwa dakika ishirini ili mwili uamke vizuri. Pia nakunywa maji mengi na ninakula chakula yenye afya, mboga, matunda na chakula yenye protini. Jioni napenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki ili kupumzisha akili na kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Pia mara kwa mara nakutana na marafiki au na familia ili nipate furaha ya moyo.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani, kila nikifika huko nahisi amani kubwa, sauti ya mawimbi, upepo mzuri na mchanga laini chini ya mguu hunifanya nipumzike kabisa. Napenda kuogelea majini, kutembea kando ya bahari, au tu kukaa chini na kutazama jua linapozama. Pwani hunipiga nguvu mpya na kunifanya nijisahau nisahau shida zote za kila siku. Lazima niende angalau mara moja kwa mwaka ni mahali pengine poa zaidi kwangu sana.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia kadhaa ndogo lakini za maana sana. Kila mwezi, huwa nashiriki katika kusafisha mazingira yetu na majirani tunakusanya takataka kando ya barabara na kupanda miti. Pia mara kwa mara ninatoa msaada kwa watoto wa mitaani kwa kuwapea chakula au nguo zilizobaki. Zaidi ya hayo, niko kwenye kamati ya shule ya msingi hapa karibu ambapo tunapanga mikutano na wazazi ili kuboresha elimu. Nashiriki pia katika harambe za jamii wakati kuna mahitaji kama matibabu au mazishi.

Utoto wangu nilipenda sana kucheza mpira wa mguu na marafiki barabarani kila jioni. Tulikuwa tukifukuza mpira wa plastiki hadi giza lituingie. Pia nilipenda kupanda miti, hasa ya maembe au michungwa na kula matunda moja kwa moja kutoka kwenye mti. Wakati wa mvua nilikuwa nakaa ndani nikicheza karata au kuandika hadithi fupi za ajabu.

Kinywaji ninachopenda kukunywa zaidi asubuhi ni chai ya maziwa na viungo kidogo hasa tangawizi na mdalasini. Inaniamsha vizuri, inapa mwili joto na nguvu, na harufu yake nzuri hunifanya nianze siku yangu kwa furaha. Mara nyingi huwa naiongeza sukari kidogo tu au asali ili iwe tamu kwa kiasi. Bila chai yangu ya asubuhi, siku haionekani kamili. Chai ndiyo bora kwangu kabisa.

Ndio, napenda sana kulima bustani. Kila wikendi huwa napanda mboga kama sukuma wiki, nyanya na pilipili kwenye bustani yangu ndogo hapo nyuma ya nyumba. Napenda kuhisi udongo mikononi, kuona mimea inakua polepole na kula matunda ya bidii yangu mwenyewe. Inanipa amani kubwa sana na kunifanya nihisi karibu na asili. Bustani yangu ni mahali pangu pa kupumzika na kufurahia maisha.

Napenda kuenda cinema mara mbili hadi tatu kwa mwezi, hasa wikendi au wakati kuna filamu mpya inayonivutia. Kuenda sinema hunifanya nifurahie, skrini kubwa, sauti nzito, nakula, popcorn huku nikitazama. Mara nyingi huwa naenda na marafiki yangu au familia ili tuongee kuhusu filamu baadaye. Si mara nyingi sana ili isibo ili isiboreshe lakini mara ya kutosha ili nipate burudani nzuri.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza na jaribu kutulia na kupumua kwa kina ili nisizungumze kwa hasira. Kisha namuomba tuseme kwa utulivu nikimsikiliza vizuri bila kumkatiza ili nielewe upande wake. Baadaye naeleza hisia zangu kwa heshima nikitumia maneno kama nahisi badala ya kumlaumu. Mara nyingi tunapata suluhisho pamoja na au angalau tunaelewana. Najua kuwa mgogoro unaweza kuharibu uhusiano. Hivyo napenda kutatua haraka na kwa upendo.

Napenda kufanya mambo mingi na marafiki zangu hasa kucheza mpira wa miguu, wikendi au kucheza karata na kushindana kwa kicheko. Pia tunapenda kuenda kula nyama choma pamoja tukizungumza na kucheka hadi usiku. Wakati mwingine huwa tunaenda cinema au tu kukaa nyumbani tukitazama mechi. Mara kwa mara, tunafanya pikniki bustani au pwani. Muhimu zaidi, tunafurahia kuwa pamoja na kushiriki mazungumzo ya moyo. Hiyo ndio inayonifanya nipende wakati na marafiki.

Ninaposhughulikia muda wa mwisho kwanza najaribu kutulia ili uoga usinizuie kufikiria vizuri. Kisha ninaweka orodha fupi ya mambo muhimu zaidi na kuanza nayo moja kwa moja bila kurukaruka. Huwa nazima simu na mitandao ili nisipoteze wakati na ninafanya kazi kwa vipindi vifupi vya dakika ishirini na mitano ili niwe makini. Mara nyingi huwa nafanikisha kwa wakati na hata kama si kamili bora kuliko kukosa kabisa. Muda wa mwisho hunifundisha kupanga vizuri wakati ujao.

Kila asubuhi, karibu saa tano na nusu au saa sita huwa naamuka, nikitazama jua linachomoza na kusikia ndege wakianza kuimba. Wakati huo, hewa huwa safi, kila kitu kimya na nahisi nguvu mpya ya kuanza siku yangu vizuri. Kulala mapema napenda pia, lakini kuamuka mapema hunifaa zaidi hunipa wakati wa kutulia kufanya mazoezi au kupanga siku yangu kabla dunia haijaanza harakati kwangu kuamka najua ndiyo furaha yangu kubwa.

Nalinda faraha yangu mtandaoni kwa njia rahisi lakini thabiti kwanza situmii password moja kwa akaunti zote kila moja ina password tofauti na ya nguvu na ninaazi haifathi kwenye password manager pia nimeweka two factor authentication karibu kila mahali hasa benki na barua pepe. Sifungui viungo vya kushanga au kutoa maelezo yangu binafsi popote. Napunguza sana kile ninachokishiriki kwenye mitandao. Siweki picha za nyumbani wala maelezo ya familia bila kufikiria mara mbili. Zaidi ya hayo nimeweka profile zangu kuwa private. Na mara kwa mara ninaangalia privacy settings zangu. Hivi faraga yangu inabaki salama zaidi.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki huwa nabeba mfuko wangu wa kitamba kila ninapoenda dukani ili nisitumie mifuko ya plastiki. Pia natumia chupa yangu ya chuma au glasi kwa maji badala ya kununua za plastiki na ninaepuka kununua bidhaa zenye upakiaji mwingi wa plastiki. Napenda kurecycle plastiki zilizobaki na kuwafundisha majirani kufanya hivyo ili tupunguze uchafuzi. Hii inafanya nihisi nimechangia katika kutunza mazingira yangu.

Huwa nasasisha vifaa vyangu kama simu, kompyuta na programu mara moja kwa wiki au wakati sasisho jipya linatoka, ili niwe salama dhidi ya virusi na kufaidika na vipengele vipya. Napenda kusasisha moja kwa moja ili nisipoteze wakati na huwa naangalia reviews kwanza ili kuepuka matatizo. Sasisho hunifanya vifaa viwe haraka na salama zaidi. Bila hivyo nahisi kama niko nyuma ya wakati.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni wakati nilipofanya kazi kama msaidizi katika kampuni ndogo ya biashara miaka mitano iliyopita. Tulipata mgogoro mkubwa wa fedha na karibu kufilisika ilinifundisha uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana na timu ili kutatua matatizo badala ya kujitegemea peke yangu. Pia nilijifunza jinsi ya kupanga bajeti vizuri na kutoa mawazo mapya ili kurejesha kampuni kwenye maendeleo. Hadi leo uzoefu huo hunifanya niwe hodari wakati wa changamoto na nadhaminisha kila fursa ya kujifunza kazini.

Stadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ya mahandisi wa programu ni kutatua matatizo vizuri, kujua lugha ya programu kama python na javascript na kushirikiana na timu ili tuunde suluhisho bora. Pia, kujifunza mambo mapya haraka ni muhimu kwa sababu teknolojia inabadilika kila wakati, na kuwa makini na maelezo ili kuepuka makosa. Hizi stadi hunifanya nifanikishe na nijisikie kujivunia kila mradi unapokamilika.

Ndio, napenda sana kuimba. Kila jioni au wakati niko peke yangu, huwa nainua sauti yangu na kuimba nyimbo za kitamaduni au za kisasa, hasa zile za taarab au bongo flavor. Kuimba hunipunguza mkazo, hunifungua moyo na kunipa furaha na kutoa hasira zangu bila kujali kama nina sauti nzuri au la. Mara nyingi huwa naimba na marafiki wakati wa karamu au nyumbani na nahisi kama niko huru kabisa. Kuimba ni burudani yangu bora. Bila hivyo maisha yangekuwa kimya sana.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mkurugenzi wa idara ya teknolojia katika kampuni yangu au hata kuanzisha kampuni yangu binafsi ya programu ili nisuluhishie matatizo makubwa ya jamii kama elimu na afya lengo hili ni muhimu kwangu kwa sababu nataka kuwacha alama chanya duniani na kuwapa vijana wengine fursa za ajira. Ili kufanikisha ninaendeleza kujifunza teknolojia mpya kama AI na cloud computing na ninafanya miradi ya ziada ili nipate uzoefu. Hadi sasa, nimepata cheo kidogo na nimeongoza miradi mitatu. Hivyo nahisi furaha na motisha kila siku. Lengo hili lilanipa maana na kunifanya nijitume zaidi.

Napenda kuenda madukani wikendi asubuhi na mapema. Karibu saa saba au nane. Wakati maduka yanafunguliwa na hakuna msongamano mkubwa wa watu. Hapo huwa na wakati wa kutosha kuchagua vitu vizuri bila haraka kama mboga safi, nguo au bidhaa za nyumbani. Na hewa huwa baridi na safi. Inanifaa zaidi kuliko jioni wakati nimechoka kutoka kazini. Madukani wikendi hunipa furaha na starehe.

Ndiyo nafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara kupitia habari za BBC au CNN hasa kuhusu siasa, uchumi na mabadiliko ya dunia. Napenda kuwa na habari ili nielewe jinsi dunia inavyoungana kama vita au mikutano ya viongozi. Hunifaa kujua ili nijadili na marafiki zangu kazini na nahisi kushiriki zaidi katika ulimwengu mkubwa. Matukio hayo hunifundisha mengi.

Mafunzo ninayopenda kupata kazini ni kuhusu Artificial Intelligence na Machine Learning, hasa kozi za kina TensorFlow au PyTorch. Ningependa kujifunza hivyo kwa sababu AI inabadilisha sana kazi yetu ya programming. Inatusaidia kuunda programu zenye akili zaidi na suluhisho za haraka kwa wateja. Pia mafunzo ya leadership na project management yangesaidia kuongoza timu vizuri siku zijazo. Hii itanifanya nikue zaidi na nichangie maendeleo makubwa kampuni.

Ndiyo napenda sana kupika. Kila wikendi huwa napika chakula changu binafsi hasa ugali na mchuzi wa nyama au samaki au pilau yenye viungo vizuri na salad kando. Napenda kupika kwa sababu hunipa fursa ya kuunda kitu kitamu kwa mikono yangu na harufu nzuri jikoni hunifanya nihisi nyumbani na starehe. Pia ni njia yangu ya kupumzika baada ya wiki ngumu na kula na familia hunifurahisha zaidi kupika ni burudani yangu bora. Bila hivyo, chakula kingekuwa cha kawaida tu.

Napenda kusimamia kuliko kusimamiwa kwa sababu kunipea nafasi ya kuongoza timu, kutoa maamuzi na kuona maendeleo yanayotokana na mawazo yangu. Hata hivyo, najua kusimamiwa ni muhimu pia. Hunifundisha nidhamu, kufuata maagizo na kujifunza kutoka kwa wengine wenye uzoefu zaidi. Kwangu, bora ni mseto. Kusimamia wakati nina uwezo na kusimamiwa ile nikue zaidi.

Changamoto kubwa ninayokutana nayo kazini ni muda mfupi wa kumaliza miradi. Mara nyingi, wateja wanahitaji kila kitu haraka. Hivyo huwa na mkazo wa kufanya kazi usiku au wikendi. Pia, kushugulikia makosa yangu magumu ya programi bugs ambayo yanachukua saa nyingi kutatua hunichosha kiakili. Lakini najifunza kupanga vizuri na kuomba msaada kutoka timu ili nishinde. Changamoto hizi zinafanya ni kue na niwe hodari zaidi.

Napenda sana kucheza mchezo wa karata na marafiki zangu. Kila jioni huwa tunakusanyika tukicheza karata, kushindana kwa mikakati, kucheka na hata kutoa bet kidogo ili iwe ya kusisimua. Inahitaji akili makini na hunifurahisha kuona sura za wengine wakishangaa wakishindwa. Karata ndiyo mchezo wangu bora zaidi.

Ndiyo napenda sana kupiga picha. Kila nikitembea nje au safarini huwa nabeba simu yangu na kupiga picha za mandhari, maua na hata watu wakicheka hunikumbusha nyakati nzuri na kunifanya nistaajabu uzuri wa ulimwengu. Napenda zaidi picha za asili kama jua linazama pwani au milima kwa sababu zinanipa amani na hunifaa kushiriki na marafiki. Kupiga picha ni njia yangu ya kuweka kumbukumbu hai bila hivyo maisha yangekuwa na rangi chache.